Ninapenda timu ya Chelsea. Nilianza kupenda Chelsea mwaka wa twenty thirteen. Mchezo wa kushangaza ulikuwa ule wa nusu fainali ya Champions League dhidi ya Barcelona kule Camp Nou. Kumbukumbu ya Ramires akifunga bao la kishindo na kisha Torres kukimbia uwanja mzima na kufunga bao la ushindi. Huku tukiwa na wachezaji kumi. Mchezaji anayenivutia zaidi ni Cole Palmer. Namkubali kwa sababu ya utulivu wake anapokuwa na mpira. Timu yangu inaposhinda, mimi hupata furaha ya kupindukia, ushindi wa Chelsea unanipa hamasa ya kuanza wiki yangu kwa kishindo na kufanya mazoezi yangu ya kukimbia asubuhi. Nikiwa na tabasamu pana.